Naandaa ripoti ya kazi kwa kujumuisha mambo muhimu ya kazi wakati wa ambapo hizo shuguli zilifanyika Jumajina ya wenye wali jumuisha kwa kazi hiyo na pia mwenye anapata hiyo ripoti nafaa kujumuisha kwa ripoti hiyo.

Ndiyo, natumia mtandao ya kijamii. Ikiwa ni mitandao mingi ya kijami, natumia Facebook, natumia pia YouTube, natumia Twitter, natumia pia Discord, natumia pia Reddit, natumia WhatsApp, natumia mtandao mingi ya kijami. Kwa sababu, napenda kutumia mitandao ya kijami na kazi mingi imelekea katika mtandao ya kijami.

Ndio natumia video kwa mawasiliano lakini kwa muda mchache sana Lakini hivi karibuni nimependelea kutumia video kwa mawasiliano Kwa sababu inafanya mawasiliano inakuwa moja kwa moja Unapata mawasiliano kwa njia rahisi na kuelewa kuelewana na ule mtu mwingine mnawasiliana na yeye.

Timu yangu naipenda ni ya mpira na ni timu ya Asenali ya kule Uingereza na timu hii nilianza kuipenda toka mwaka wa elfu mbili na saba na timu hii ilikuwa na wachezaji ilikuwa nawapenda na pia hata sai bado timu yangu hiyo nimeikaa nayo mbaka wa sai na timu hii ilifanya kitu ya maajabu wakati wa mwaka 2018 ili wapigwe na timu ndogo ama walienda sare na timu ya Burnley na timu hii inaposhinda na napata furaha sana.

Najikumbusha vitu ambavyo nimefanya siku mzima na pia nafanya mazoezi kidogo kabla kulala na pia na rekodi kazi ama kutuma kazi naifanya katika kompita yangu na kusoma Biblia ndo ya mwisho alafu napata nafasi ya kulala.